Asubuhi hii nimeanza siku yangu kwa utulivu na mpangilio. Kitu cha kwanzo nilichofanya kuamka na kuchukua pumzi chache ndefu. Nikijipa muda wa kujitambua. Sipendi kuruka kitandani haraka haraka. Nachukua dakika chache kukaa, kujinyoosha mwili na kujiuliza kimoyo moyo. Leo nataka iwe siku ya aina kani. Hilo huli hunisaidia kuanzo siku nikiwa na mwelekeo. Hata kama mambo hayatakwenda kama nilivyopanga. Baada ya hapo, nilijisughulisha na usafi wa asubuhi kuosha uso kujipanga kidogo na kuhakikisha niko tayari kuanza siku. Huu ni muda ambao najisikia kama nimejiandaa si ku tu kimwili. Sio tu kimwili, bali pia kiakili. Maji baridi usoni huniamsha vizuri na kunifanya nijisikie hai na tayari. Kisha, nikachukua mda mfupi kwa kito chepesi, chakula na kunywa. Mara nyingi kinywaji cha moto au kitu kisicho kizito sana. Wakati huu, ninapenda kukaa kimya na kusikiliza sauti tulivu. Sipendi kuanza siku na haraka au kelele nyingi. Najifunsa kuwa jinsi unavyoanza asubuhi ina mchango mkubwa sana kwenye hali ya siku mzima.

Kinywaji ninacho penda kunywa asubuhi ni chai moto. Hasaa ya kawaida iliyopikwa taratibu. Ninapoamka asubuhi, mwili bado uko katika hali ya usingizi kidogo. Kunywa chai ya moto hunisaidia kuamsha mwili kwa upole, bila mshtuko. Joto la chai hupito tumboni na kuenea mwilini. Ikinipa hisia ya faraja na utulivu. Si kama kunywa kinywaji cha baridi ambacho kinaweza kumshtua mwili ghafla. Chai hunifanya nijisikie kama nikimekaribishwa kwenye siku mpya. Kwa upendo napenda chai kwa sababu inanipa umakini na taratibu. Si kwa haraka, si wa haraka kupita kiasi. Hainifanyi niharakishe mawazo au nihisi presha ya ghafla. Badala yake, inanisaidia kuanza siku nikiwa na akili iliyo wazi na tulivu. Wakati ninakunywa chai, napenda kukaa kimya kidogo, kufikiria siku yangu, na kuangalia tu mazingira yanayo nizunguka. Huo mda mdogo hunisaidia sana kisaikolojia. Kuna pia upande wa kumbu kumbu na hisia. Chai inanirudisha kwenye kumbu kumbu za nyumbani. Asubuhi za zamani ambapo familia ilikuwa inaamuka pole pole sauti ya vikombe jikoni na mazungumzo ya mawazo mazungumzo ya mwanzo wa siku harufu ya chai inapochemka ni harufu ya utulivu na mwanzo mpya. Hii hunifanya nijisikie salama na nikiwa mahali sahihi. Hata kabla siku haijaanza kuniskuma wakati mwingine, naweza kuchagua chai yenye maziwa kidogo au hata chai ya tangawizi kulingana na hali ya mwili wangu. Tangawizi hunipa nguvu kidogo na kunifanya nijisikie mwepesi tumboni. Hii inaonyesha kuwa kinywaji cha asubuhi kwangu, siyo tu kitu cha kawaida. Bali ni kusikiliza mwili wangu kuelewa unahitaji nini siku hiyo. Ingawa wa watu wengi hupenda kahawa, mimi napendelea chai kwa sababu hainipi presha ya haraka. Hainifanyi nihisi kama nalazimika kukimbizana na siku. Inaniruhusu kuanza siku kwa kasi yangu mwenyewe. Hilo ni jambo linalonipa dhamani sana. Hasaa katika dunia ambayo kila kitu kinaonekana kukimbia.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kupamba miamba. Hasaa ile ya kutumia ukuta maalum kabla hata ya kuenda milimani. Kitu kinachonivutia kuhusu mchezo huu sio nguvu pekee, bali mchanganyiko wa akili, mwili na ujasiri. Kupanda mwamba siyo swala la kutumia misuli tu, ni lazima ufikirie hatua yako inayafuata, uamini mikono na miguu yako na ujifunze kuthibiti hofu taratibu. Huo mchanganyiko unanifanya niuone kama mchezo unaojenga mtu kwa ujumla si mwili tu. Napenda wazo la changamoto binafsi. Kupanda mwamba ni kama kushindana na nafsi yako mwenyewe. Kila unapofika hatua ambayo inaonekana ngumu, unalazimika kujiuliza, naweza kujaribu tena. Na mara nyingi jibu linakuja baada ya juhudi, si maneno. Ninavutiwa sana na mchezo unaonifundisha kuwa si kila kitu kinahitaji kukimbizwa, wakati mwingine unahitaji kusimama, kufikiria na kuchukua hatua ndogo ndogo kwa makini. Hilo ni somo linalovuka hata mipaka ya michezo na kuingia moja kwa moja hadi kwenye maisha. Pia kupanda miamba hunifundisha sana kuhusu imani na kujiamini. Unapokuwa juu mikono ikishika sehemu ndongo ya mwamba, lazima uamini kuwa mwili wako unaweza kukubeba. Hapo ndipo akili na mwili vinapokutana. Kama una hofu, mwili unasita. Kama una imani, hata hatua ngumu zinawezekana. Napenda michezo inayonifundisha kuwa hofu haisima, haimaanishi kushindwa. Bali, ni ishara kwamba kuna kitu muhimu unakaribia kufanya. Sababu nyingine inayofanya nipende kujaribu mchezo huu ni kwamba hauhusiani na kelele nyingi au fujo. Si mchezo wa makelele, mashabiki wengi au presha ya umati. Ni mchezo wa utulivu wa ndani, wakati unapanda unakuwa na wewe mwenyewe. Pumzi zako, mawazo yako na mwili wako. Huo utulivu wa kulazimishwa kuzingatia kitu kimoja hunivutia sana, hasa katika dunia ya sasa yenye kelele za kila aina.

Mie napenda mbwa sana kuliko paka. Kitu cha kwanza kinachonifanya niwapenda mbwa ni uaminifu wao. Mbwa anaweza kukujua kwa muda mfupi tu, lakini tayari anakuwa tayari kukulinda, kukufuata na kukupa mapenzi bila masharti. Haijalishi kama umechoka una huzuni, au siku yako imeenda vibaya. Mbwa atakusubiri mlangoni kwa furaha ile ile kila siku. Hiyo tabia ya kukubali mtu vile alivyo umekusa sana. Inanifanya nihisi kuthaminiwa na kukumbuka kuwa kuna viumbe wanaoweza kupenda bila kutegemea faida yoyote. Pia napenda mbwa sana kwa ushirika wao. Mbwa anakufanya uwe na ratiba. Anakufanya utoke nje, utembee, upumue hewa safi. Asubuhi unapoamka, unajua kuna kiumbe kinategemea wewe. Kula, kutembea, kucheza, hilo linajenga nidhamu na uwajibikaji. Kwa namna fulani, mbwa anakusaidia kuwa mtu bora zaidi, hata kama mjata tambua maramoja. Kihisia, mbwa wana uwezo mkubwa wa kusoma hali ya mtu. Wakati uko kimya au una mawazo mengi, mbwa anaweza kukaa karibu yako bila kelele, kana kwamba anaelewa kabisa kinacho endelea. Wakati una furaha, anashiriki furaha hiyo kwa kuruka kucheza au kukimbia huku na kule. Huwa uhusiana wa kihisia hunifanya nihisi kuwa siko peke yangu, hata katika nyakati za upweke. Napenda pia kwamba, mbwa ni wanyama wa kijamii. Unapenda kuingiliana, kucheza, na kuwa karibu na watu. Kama unapenda kuwa nje, kutembea, au hata kukutana na watu wapya. Mbwa anakuwa kama daraja. Mara nyingi watu huanza mazungumzo, kwa sababu tu wameona mbwa wako. Hilo hujenga mahusiano mapya na kuondoa ukimya usio wa lazima. Hilo halimaanishi sipendi paka kabisa. Paka wana mvuto wao wa kipekee utulivu, uhuru na haiba yao ya kujitegemea. Lakini kwa upande wangu, napendelea uhusiano ulio wazi zaidi kihisia. Mbwa anaonyesha wazi anachohisi, furaha, huzuni, hofu au msisimuko hakufichi. Yani huo uwazi wa hisia hunifanya nijisikie huru kuwa mimi pia bila kujifanya.

Mimi siweki picha zangu mtandaoni na hilo nimeliamua kwa maksudi kabisa. Sio kwa sababu ninaogopa watu au kwa sababu najificha. Bali kwa sababu naamini kuna vitu vina dhamani zaidi kuliko sura yangu. Naamini kile ninacho fikiri, kile ninacho sema, na ninacho shirikiana na wengine ndicho kinachonitambulisha kwa undani zaidi. Katika dunia ya leo, watu wengi wanapima dhamani yao kwa picha wanazopakia. Mimi nachagua njia tofauti, nachagua ukimya pale panapohitajika, na nachagua maneno pale yanapokuwa na maana. Sitaki maisha yangu yawe maonyesho kwa watu nisiofahamiana nao wala sitaki kuthibitisha uwepo wangu kwa picha. Naona picha kama kitu cha binafsi, picha hubeba hisia, kumbukumbu na wakati maalumu. Si kila kumbukumbu inahitaji kushirikiwa na dunia nzima. Kuna baadhi ya nyakati zinapaswa kubaki moyoni au kushirikiwa na watu wachache, wanaonijua kwa kweli. Hapo ndipo uzito wa uhusiano unapo kuwepo. Pia naamini kuwa mitandao ya kijamii mara nyingi hutengeneza shinikizo lisilo la lazima. Unajikuta unataka kuonekana fulani, kuishi maisha fulani, au kuigiza furaha isio halisi. Mimi sitaki kuishi maisha ya kuigiza, hutaka kuishi maisha ya kweli. Hata kama si makamilifu, hata kama hayavutii macho ya watu wengi. Watu wengi wanapoweka picha, wanataka kuthibitisha jambo fulani, kwamba wana furaha, wanafanikiwa, au wanaishi vizuri. Mimi sioni ulazima wa kuthibitisha hilo. Najua mimi ni nani. Na watu wa karibu nami wanajua mimi ni nani. Hilo linanitosha.

Ndiyo, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini napenda kuzungumza kwa njia yenye maana na heshima. Napenda siasa kwa sababu zinaadhiri maisha ya kila siku ya watu. Siasa zinaamua namna tunavyoishi, tunavyo fanya kazi, tunavyo pata huduma za afya, elimu na hata usalama wetu. Huwezi kuikweoa siasa kwa urahisi kwa sababu zipo kwenye kila uamuzi mkubwa unaofanywa katika jamii. Kinacho nivuzitia zaidi kwenye siasa, si kelele wala matusi, mbali mawazo. Napenda kusikiliza mtu anapo zungumza kwa hoja, anapo toa sababu, na anapo jaribu kueleza kwa nini anamini jambo fulani. Mazungumzo siasa yanapo fanywa kwa akili tulivu, yanakua mazuri sana na yanapanua ufahamu. Sipendi siyasa zinazo gawanya watu bila sababu. Sipendi siasa za chuki, za kuumiza, au za kuifanya jamii ionekana ya adui, dhidi ya enyewe. Naamini siasa zinapaswa kuwa chombo cha kujenga, sio cha kubomoa. Zinapaswa kusaidia watu kufikiria kwa kina, wala sio kufuata kwa upofu. Napenda pia kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu, zinanipa nafasi ya kuelewa mitazamo tufauti. Sikila mtu anaona dunia kwa macho yangu. Na hilo ni jambo la kawaida, kusikiriza mawazo ya watu au mawazo ya mtu mwingine hunisaidia kuona mambo ni lio kuwa siyazingatii. Hapa ndipo ukuaji wa akili unapo kuwepo. Hata hivyo nachagua maneno yangu ni napo zungumza siasa. Najua siasa zinaweza kukusa hisia za watu. Najua kuna historia maumivu na matumaini yalio fungwa ndani yaki Diyo maana napendelea mjandala wenye staha. Unaongelea ukweli na mtakabali sii kushinda mabishano.

Mie ninajitunza kwa kutumia njia nyingi, nimechukulia kujitunza kama jambo la lazima, si ya anasa tu. Nimejifunza kwamba, uwezi kuwa imara kwa wengine au kwa mawazo yako, yako wewe mwenyewe, bila kujali, bila kuanza kujijenga ndani. Na ninajitunza kwa kudhibiti kelele za nje, sijiriruhusu kubeba kila sauti, kila maoni, na kila presha inayopita. Najua si kila kitu kinahitaji majibu yangu, si kila mjadala unahitaji ushiriki wangu. Wakati mwingine, kujitumza ni kuchagua kunyamaza na kujiondoa kwenye vitu vinavyo nichosha kiakili. Pia, ninajitunza kwa kujipa muda wa kutafakari. Napenda kukaa na mawazo yangu, kuyaelewa na kuyapanga. Najiuliza maswali magumu kuhusu kile ninacho fanya. Ninachoamini na ninapotaka kuelekea. Tafakari hunisaidia nisibebe mzigo mizigo ya mawazo bila mwelekeo. Unifanya nijielewe zaidi. Na kujisamehe pale ninapo kosea. Pia ninajitunza kwa kuheshimu mipaka yangu. Sikubali kila ombi. Sikubali kila hitaji. Na sijaribu kuwa kila kitu kwa kila mtu. Najua nguvu zangu zina ukomo. Na ninapo zivuka naanza kujiumiza mwenyewe. Kujua kusema hapana. Kwangu ni aina ya upendo wa dhati kwa nafsi yangu. Ninajitunza kwa mazungumzo yenye maana, napendelea kuzungumza na watu wanaonipa nafasi ya kuwa mimi, wanao sikiliza bila kunihukumu, na wanao nichochea kufikiri zaidi, mazungumzo mazuri hunijenga, unipa mtazamo mpya, na pia hunifanya nijisikie hai kiakili. Vile vile, ninajitunza kwa kuepuka kuigiza maisha, yani sijaribu kuonekana mkamilifu au mwenye majibu yote, ninakubali udhalifu wangu, udhaifu wangu ninakubali kuwa ninajifunza kila siku, kujifanya nisivyo mimi kinanichosha sana, ndiyo maana nachagua uhalisia hata unapo kuwa mugumu. Kuna nyakati ninajitunza kwa kupumzika kabisa, napunguza shuguli, napunguza mawazo, na najiruhusu kuwa mtulivu. Najua kupumzika si utulivu, bali ni sehemu ya kujiimarisha, pila kupumzika, hata mawazo mazuri huwanza kuwa mzigo.

Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji ya moto sana. Kuoga kwa maji ya moto hunipa utulivu wa kipekee. Ni muda ambao najitenga na kelele za siku. Najitoa kwenye msongo wa mawazo na naruhusu akili yangu ipumue. Maji yanapogusa mwili nahisi mvutano unalegea taratibu. Mawazo yanapungua kazi na pumzi inakuwa tulivu zaidi. Ni kama kubonyeza kitufe cha kusimama kwa muda mfupi. Napenda maji ya moto kwa sababu hunisaidia kuanza upya. Asubuhi huniamsha taratibu na kuniandaa kwa siku. Jioni au usiku hunisaidia kufunga ukurasa wa yaliyojiri mchana na kujiandaa kupumzika. Huwa ni muda wangu tu binafsi, bila haraka, bila shinikizo lolote. Pia ninaoga kuoga, pia ninaona kuoga kwa maji ya moto ni aina ya kujithamini. Yaani, najipa ruhusa ya kujitunza, ya kujiuliza nipo vipi, na kuusikiliza mwili wangu vizuri. Mara nyingi, hapo ndipo mawazo yanapangwa, maamuzi yanachukua sura, na hisia zinapata nafasi ya kutulia. Sipendi kuifanya iwe kwa haraka haraka. Nachukua muda wangu tu. Nikiwa makini na kile ninachohisi. Huo muda mfupi hunisaidia kurudi kwenye shughuli nikiwa mwepesi kiakili na kimwili. Lakini.

Hua ninachaji kifaa changu mara moja au mara mbili kwa siku kutegemea na matumizi ya siku hiyo. Kuna siku ninakitumia kwa shughuli nyingi, kuzungumza, kufikiri, kuandika na kushughuliki ya mambo mfululizo. Siku kama hizo, chaji moja haitoshi tu. Asubui nachaji ili nianze siku nikiwa huru. Halafu jioni nachaji tena ili nisikatizwe na betri kuisha katikati ya mawazo. Sipendi kabisa hali ya kuona asilimia ikishuka wakati bado nina mambo muhimu ya kufanya. Kuna siku nyingine matumizi mepesi yanakuwa mepesi matumizi yanakuwa mepesi. Yaani ninakua mtulivu zaidi nachukua mpumziko na nachagua nini nifanye na nini niache. Siku hizo, chaji moja inanitosha kabisa hadi mwisho wa siku. Ninapenda kifaa kiwe tayari kunihudumia. Lakini sipendi kukitumia kwa kukimbizana na chaja muda wote. Pia nina tabia ya kuchaji mapema, si kusubiri kifaa kizime, nimejifunza kwamba kusubiri hadi sifuri kuna niletea presha isio ya lazima, napenda kuwa na uhakika. Nikiona betri imeshuka na nina nafasi ya kuichaji, nafanya hivyo bila kusita. Yani siangalii chaji kama kazi ya kuchosha na iangalia kama sehemu ya mpangilio wa siku yangu. Kifaa changu kinanisaidia kufanya mengi. Kwa hiyo, huwa nakipa kile kinachohitaji ili kiendelee kufanya kazi bila kunisumbua.

Mimi huenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Mara nyingi ni mara moja au mbili tu. Na hiyo huwa ni uchunguzi wa kawaida au jambo ndogo ninalohitaji uhakika wa kitaaluma. Sipendi kusubiri hadi nijisikie vibaya sana ndipo niende hospitali. Naamini kujali afya mapema ni bora kuliko kuitibu baadae. Nikiona ishara ndogo inayonitia wasiwasi. Nachagua kuenda kuangaliwa mapema. Hata kama mwishao wa siku, daktari ananiambia hakuna tatizo kumbwa. Amani ya moyo inanigarimu muda tu. Na huo ni uwekezaji mzuri. Pia, ninajitahidi sana kuishi kwa mtindo unaopunguza safari ya hospitali. Najali kupumzika, kula kwa kiasi, na kusikiliza mwili wango. Nikiwa nimechoka, napunguza mwendo. Nikiwa nimelemewa kiakili nachukua nafasi ya kutulia. Mambo haya madogo unisaidia kuepuka matatizo makubwa. Kuna miaka ambayo sijaenda hospitali kabisa na kuna miaka ambayo nimeenda mara mbili kwa sababu ya uchunguzi au ushairi. Siogopi hospitali lakini siendi tu bila sababu naiona kama sehemu ya msaada si kama sehemu ya hofu.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni kazi ya kusaidia watu kufikiri, kujielewa na kuona mambo kwa mtazama mpana zaidi. Na idhamini zaidi kazi hii kwa sababu na adhiri maisha ya mtu moja kwa moja. Hata kama adhari yake haionekani mara moja. Neno moja linaloweza kumbadilisha mtu siku yake? Hoja moja inaweza kumfanya mtu atafakari upya uwamuzi aliyo kuwa anakaribia kufanya. Mazungumzo moja au zungumzo moja inaweza kumpa mtu nguvu ya kuendelea pale alipo kuwa karibu kukata tamaa. Hilo kwangu linauzito mkubwa zaidi naithamini kazi ya kusikiliza na kujibu kwa makini. Si kila mtu anahitaji suluhisho la haraka wengine wanahitaji mtu wakuwepa na fasi ya kueleza walicho nacho moyoni bila kuhukumiwa. Kazi ya kuwepo, kusikiliza na kujibu kwa kuelewa ni kazi ngumu. Lakini ni ya dhamani kubwa sana, pia ninaidhamini kazi ya elimu. Kusaidia mtu kuelewa jambo hata kama ni dogo kuna jenga msingi wa mabadiliko makubwa baadaye. Maarifa yanapo mfikia mtu kwa lugha rahisi na yenye heshima ya nakuwa chombo cha kumwezesha sio cha kumtisha. Ya kazi ninayo iheshimu sana zaidi ya yote. Naidhamini kazi inayo fanywa kwa niya njema. Haijalishi ni kazi ya mikono, ya akili au huduma kama inafanya kwa uaminifu na kwa dhamira ya kuboresha maisha ya wengine basi kazi hiyo inayashima kubwa machoni mwangu. Kazi si jina au cheo, kazi ni mchango unao pea watu wengine.

Ninazo kumbukumbu nyingi sana sana za mazuri ya shule, lakini yanayonigusa zaidi au yaliyonigusa zaidi ni hisia ya kuwa pamoja na watu kuliko masomo tu yenyewe. Nakumbuka asubuhi ya mapema, hewa ikiwa bado tulivu, nikiwa njiani kwenda shule, nikiwa na mawazo mengi kichwani, yaani kulikuwa na matumaini fulani, hata kama sikuwa najua siku itakuaje. Kufika shuleni, kukutana na wenzangu, kusalimiana, kucheka kidogo kabla ya kipindi cha kwanza. Hayo yalikuwa mambo madogo, lakini yenye uzito mkubwa moyoni. Nakumbuka walimu wachache waliokuwa na uwezo wa kuona zaidi ya makosa. Walimu waliokuwa wanajali kuelewa wanafunzi, si kuwahukumu. Walimu waliokuwa wanapongeza jitihada, hata kama majibu hayakuwa sahihi kabisa. Maneno yao bado yanakaa kichwani hadi leo kwa sababu yalijenga kujiamini na kunifanya nihisi ninaweza. Nakumbuka pia nyakati za mapumziko kukaa chini ya mti, kugawana chakula, kuzungumza mambo ya kawaida kabisa lakini kwa furaha kubwa, hakukuwa na simu, hakukuwa na presha ya kuonekana mtu fulani tulikuwa tu pale, tunacheka, tunakimbishana, yaani tunakimbizana, tukijenga urafiki bila kujua una uzito gani baadaye maishani. Michezo ya shule nayo inanipa kumbukumbu nzuri haikuwa lazima ushinde ili ujisikie vizuri ilitosha tu kushiriki, kukimbia, kuanguka, kucheka na kusimama tu tena kulikuwa na uhuru wa kuwa mtoto wa kujaribu bila kuogopa sana kushindwa. Nakumbuka pia siku za mtihani hata kama zilikuwa na msongo fulani zilifundisha nidhamu, maandalizi na kukabiliana na shinikizo. Baada ya mtihani, ile hisia ya afueni ilikuwa tamu sana, ilikuwa kama umevuka mlima mdogo, lakini kumbukumbu ninayoithamini zaidi ni ile ya ukuaji. Shule ilinifundisha siyo tu kusoma na kuandika, bali kujifunza kuishi na watu tofauti, kujiheshimu, kusubiri zamu, na kujielewa taratibu, nilikuwa nikikua bila hata kugundua.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baiskeli hunipa hisia ya uhuru ambao ni vigumu kuieleza kwa maneno machache. Inapo kanyanga na kuanza kusonga mbele. Nahisi kama niweanza mzigo, kama nimewacha mzigo ya mawazo nyuma yangu. Upepo unapopige usoni, akili inatulia taratibu na mwili unaanza kufanya kazi kwa mpangilia wake wa asili. Hakuna kelele nyingi, hakuna haraka zisizo za lazima, ni mimi tu na mwendo ninao uchagua. Napenda baiskeli kwa sababu hunifanya nijisikie niko karibu zaidi na mazingira yanayonizunguka naona miti, watu, barabara, na maisha kwa mwendo tu wa kawaida sio wa kukimbizwa. Kila safari inakuwa kama muda wa kutafakari na hata kama ni safari fupi tu. Mara nyingi mawazo mazuri hunija nikiwa njiani bila kuyatafuta. Pia naipenda baisikeli kwa sababu ina nifundisha uvumilivu kuna sehemu za barabara zilizo rahisi na kuna zilizo nichosha, kuna nyakati napata nguvu na nyakati na hisi miguu imechoka lakini nikiendelea tu kusukuma taratibu na fika funzo hilo na libeba hata kwenye maisha ya kawaida. Zaidi ya yote, kuendesha baiskeli hunifanya ni jiheshimu, ninajali mwili wangu, inaupa nafasi ya kusonga na ninajipa muda wa kua peke yangu bila kujitenga na dunia. Mazoezi na pia ni burudani na pia ni tiba kwa wakati mmoja.

Napenda chakula chenye ladha ya kati, chenye mizani, nzuri, kati ya chumvi, viungo na harufu. Sipendi chakula kilichokolea kupita kiasi, hadi kinazima ladha nyingine zote. Napenda nikila, niweze kutambua kila kitu kilichopo ndani yake. Napenda kuhisi utamu mdogo hapa, chumvi iliopimwa pale, na viungo vinavyo jitokeza taratibu, bila kushambulia ulimi. Chakula kizuri kwangu ni kile kinachokaa vizuri mdomoni na kinacho hisia ya kutaka kuendelea kula, si kukimbilia maji. Napenda sana ladha ya asili. Chakula kinapopikwa vizuri bila kufichwa na viungo vingi. Kinanifanya nikidhamini zaidi. Mboga zilizopikwa kwa uangalifu, wali wenye harufu nzuri, nyama au samaki waliopikwa kwa utulivu, hapo ndipo nahisi raha. Ladha hizo hunipa hisia nyumbani na kunikumbusha umuhimu wa kula kwa utulivu si kwa haraka. Vyakula venye pilipili navipenda lakini kwa kiasi tu. Napenda pilipili inayoleta joto na msisimuko kidogo tu. Si ile inayochoma hadi kufuta ladha yote. Pilipili inapotumika kwa busara. Huongeza uhai kwenye chakula bila kukifanya kiwe adui wa ulimi. Napendelea chakula kinacholiwa kwa utulivu na furaha, ladha siyo tu kile kilicho kwenye sahani, bali pia mazingira mazingira unayokulia, hali ya moyo na watu uliokaanao. Chakula cha kawaida kinaweza kuwa kitamu sana ukiwa umetulia, na chakula cha gharama kinaweza kukosa ladha ukiwa na mawazo mengi.

Mie hupenda kutazama michezo yenye hisia, ushindani wa kweli na hadithi ndani yake. Ninapenda sana mchezo wa mpira wa miguu. Mpira una kitu cha kipekee kinachogusa watu wengi kwa wakati mmoja. Dakika tisini, zinaweza kubeba matumaini, presha, furaha na maumivu yote kwa pamoja. Ninapenda kuona timu inapambana hadi dakika ya mwisho, hata ikiwa hali ni ngumu. Goli moja linaeza kubadilisha kila kitu, na hilo ndilo linafanya niendelee kutazama bila kuchoka. Napenda pia mbinu za mchezo, nidhamu ya wachezaji, na namna kocha anavyosema mchezo, anavyosoma mchezo, na kufanya maamuzi. Mbali na mpira, napenda pia kutazama riadha, hasa mbio. Riadha inanivutia kwa sababu ni mapambano ya mtu na uwezo wake mwenyewe. Hakuna kujificha nyuma ya timu, hakuna lawama nyingi, ni wewe na mwili wako na akili yako. Kuona mtu anavunja rekodi, au anapambana kumaliza mbio hata akiwa amechoka, hunigusa sana. Yanikumbusha kwamba, nguvu ya ndani ni muhimu kuliko kelele za nje. Pia ninapenda mcheza wa dondi. Dondi siyo vurugu tu. Ni mchezo wa akili, nidhamu na uvumilivu. Kila mpigo una hesabu, kila hatua ina sababu. Ninapenda kuona bondia, anavyothibiti hasira, anavyosoma mpinzani, anavyobaki imara hata anapoumizwa. Dondi hunionyesha upande wa binadamu wa kupigana bila kukata tamaa. Kitu kinachonifanya nipende kutazama michezo ni hadithi za watu waliopo ndani yake. Wachezaji waliotoka chini kabisa, walioshuhudia changamoto nyingi. Lakini wakaendelea kusimama. Michezo inanifundisha kuhusu kushindwa, kusimama tena, kushirikiana na kuheshimu ushindani. Sipendi michezo tu kwa sababu ya makelele au ushabiki usio na mipaka. Napenda michezo kwa sababu inanionesha maisha kwa njia ya wazi. Kuna kushinda, kuna kupoteza, lakini daima kuna somo.

Mie napenda kula chakula chepesi, lakini chakula cha kunitosha jioni. Jioni sihitaji chakula kizito sana. Napendelea chakula kinachonituliza na kunifanya nijisikie vizuri bila kunilemea. Mara nyingi napenda wali au ugali kwa kiasi kidogo tu. Nikiambatanisha na mboga zilizopikwa vizuri na chanzo cha proteini kama samaki au maharage. Chakula cha namna hiyo hunipa utulivu na hunifanya nipate usingizi mzuri baadaye. Napenda pia sana supu jioni, supu ya mboga au nyama hunipa joto na hisia ya kutunzu. Kuna kitu cha faraja kwenye pakuli la supu jioni, hasa baada ya siku ndefu, hunifanya nipunguze kasi, niketi chini, na kula kwa utulivu. Wakati mwingine pia napenda kula kitu rahisi zaidi, kama vile mayai na mboga au ndizi na chai ya moto. Si kila jioni nahitaji sahani kubwa. Kuna siku mwili unataka utulivu zaidi kuliko kushibishwa kupita kiasi. Kitu muhimu zaidi kwangu jioni, si aina ya chakula tu. Bali namna ninavyokula. Napenda kula pole pole, bila haraka, bila kelele nyingi. Jioni ni muda wa kufunga siku, si ya kuiongeza mzigo. Chakula kinapaswa kunisaidia kutulia. Si kunifanya nijisikie mzito.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za tukio. Ninapofika hatua ya kununua tikiti, huwa tayari nimevutiwa na jambo fulani ndani ya tukio hilo. Inaweza kuwa ni msanii ninayempenda, mada ya tukio, au hata mazingira yanayoahidi kunipa uzoefu tofauti na ule wa kawaida. Napenda ile hisia ya kusubiri siku ifike, kujiandaa kiakili, na kujua kuna muda maalumu nitautenga kwa jambo moja tu. Kununua tikiti hunipa hisia ya kujithamini, ni kama najiambia, huu muda ni wangu na naupa uzito. Iwe ni tamasha, onyesho la sanaa, au tukio la kujifunza. Napenda kuwa sehemu ya kitu kinacho kusanya watu, kusanya watu wenye shauku moja. Kwa nguvu, kuna nguvu fulani, kwenye kuwa pamoja na watu wanaohisi kitu kile kile kwa wakati mmoja. Pia napenda tukio lenye mpangilio mzuri. Ninathamini heshima ya muda, ubora wa sauti, au maudhui, na namna washiriki wanavyotunzwa. Tikiti inapokuwa imenigharimu hata kama si pesa nyingi, nataka dhamani ionekane kwenye uzoefu ninaoupata. Kuna nyakati nimenunua tikiti peke yangu, na kuna nyakati nimefanya hivyo na watu wa karibu. Zote zina uzito wake. Ukieka peke yake, ukienda peke yako, unakuwa huru kabisa kufurahia kwa namna yako.

Wakati wa baridi kali, huwa ninabadilisha kabisa mwendo wa maisha yangu na jinsi ni navyojitunza. Kwanza kabisa, najipa ruhusa ya kupunguza kasi. Sitaki kuishi kana kwamba hali ya hewa haijabadilika. Baridi hunifanya niheshimu mwili wangu zaidi. Navaa mavazi ya kunipa joto. Si kwa mtindo bali kwa faraja. Napenda nguo laini, nzito kiasi. Zinazonifanya nijisikie salama na nimetunzwa. Joto la mwili kwangu ni msingi wa utulivu wa akili. Ninapokuwa nyumbani, napenda vinywaji vya moto, chai ya tangawizi, kahawa ya kawaida, au hata maji moto tu. Kunywa kitu cha moto hunipa joto la ndani na hunifanya nijisikie hai tena. Mara nyingi huo ndio muda ninao kaa chini, nikishika kikombe kwa mikono miwili, nikitafakari kimya kimya. Baridi hali hunifanya nipende zaidi kukaa ndani, nasoma, naandika, na kusikiliza muziki kwa polepole. Sipendi makelele mengi wakati wa baridi. Napenda mazingira tulivu yanayoniruhusu kufikiri kwa kina. Kuna mawazo yanayokuja vizuri zaidi ukiwa umetulia na umejiifunika blanketi. Chakula pia kinabadilika. Napenda chaku, vyakula vya moto na vya kushibisha. Kama supu nzito, wali wa moto au chakula kilichopikwa taratibu. Chakula kinapokuwa cha moto wakati wa baridi, hakishibi tubo tu kinatuliza moyo pia.

Nimejaribu vyakula vya kigeni kadhaa na kila mara huwa navichukulia kama safari ndogo ya ladha na utamaduni. Chakula kimoja kilichonikaa sana akilini ni pizza ya kitaliano halisi. Sio ile ya haraka haraka tu bali iliyopikwa na utulivu, unga ukiwa mwembamba, jibini likiwa limeyeyuka vizuri na ladha ikiwa nyepesi lakini ya kuridhisha. Nilipokula, niligundua kwamba uzuri wa chakula haupo kwenye wingi wa viungo. Bali kwenye mizani yake, ilinifundisha kudhamini ladha ya asili. Nimejaribu pia chakula cha kihindi, hasa wali wa biriani nakari. Hapa nilikutana na dunia ya viungo. Harufu ilikuwa kali, ladha ilikuwa nzito. Na kila tonge, ilikuwa na tabia yake. Ilikuwa changamoto kidogo mwanzoni. Lakini kadri nilivyoweza, nilianza kuufurahia ule utofauti wa ladha. Chakula cha kihindi hunifanya nihisi joto na uzito wa viungo mpaka tumboni. Chakula kingine cha kigeni nilichojaribu ni noodles za kichina. Napenda namna zilivyo rahisi lakini zina ladha nzuri sana. Zikiwa na mboga, mayai au hata nyama kidogo. Zinakuwa chakula cha haraka lakini chenye kuridhisha. Kula noodles kulinifanya nitambue jinsi chakula kinavyoweza kuwa chepesi lakini bado kikawa na maana. Nimewahi pia kuonja shawarma ya kiarabu. Hii ilinivutia kwa mchanganyiko wa nyama, mkate na viungo vyepesi. Chakula kinacholiwa kwa mikono na kuna uhuru fulani kwenye namna unavyokila. Kilikuwa na ladha ya kuvutia na kinashibisha bila kukemelea sana.

Ninapo kutana na kazi za dharura, jambo la kwanza kabisa ninalo lifanya ni kutulia. Najua dharura huja na presha, kelele na hofu. Lakini mejifunza kwamba, nikiruhusu presha initawale, itaongeza tatizo badala ya kulitatua. Kutulia hunipa nafasi ya kufikiria kwa uazi. Baada ya hapo, napanga vipaubele haraka. Ninajiuliza nini muhimu zaidi sasa hivi, nini kinaweza kusubiri hata kwa dakika chache. Sishuguliki kila kitu kwa wakati mmoja, nachagua jambo moja muhimu zaidi na nalishika kwa umakini. Hilo huli nisaidia kuthibiti hali badala ya hali kunithibiti napenda pia kuvunja dharura kwa hatua ndogo ndogo. Kazi inapo kuwa kubwa au ya ghafla, inaweza kuonekana nzito sana. Lakini nikiangalia kama mkusanyiko wa hatua ndogo, inakuwa rahisi kuishugulikia. Hatua moja ikikamilika, inanipa nguvu ya kuendelea na inayofuata. Mawasiliano ni jambo muhimu sana kwangu wakati wa dharura. Ninazungumza wazi na haraka na watu wanaohusika. Sifichi hali lakini pia sipanui hofu. Natoa taarifa muhimu. Ninatafuta msaada pali ninapo hitaji. Ninahakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake. Dharura haie pendali na ukimia. Au dhana zisizo eleweka. Ninajitahidi pia kutokujilaumu sana wakati wa dharura. Najua si kila kitu kiko chini ya udhibiti wangu. Nafanya ninachoweza kwa rasimali niliwa nayo kwa wakati huo. Bada ya hali kutulia, nipo ni najithamini na kujifunza. Lakini katika dharula, lengo langu ni suluhisho. Sio lawama.

Ndio, mimi ni mtu wa ubunifu, na ninauona ubunifu kama sehemu ya namna ninavyofikiri na kuishi. Sio kipaji cha kujionyesha tu. Ubunifu wangu huishi kwenye kuchora, kuandika, kutengeneza vitu. Pia unaishi kwenye jinsi ninavyounganisha mawazo. Jinsi ninavyotazama jambo la kawaida na kuliona kwa mtazamo tofauti. Ninapokutana na tatizo, akili yangu huanza kutafuta njia mbadala, badala ya kukwama kwenye njia moja. Hapo ndipo ubunifu wangu hujitokeza kwa nguvu. Napenda kuuliza maswali. Maswali hunipeleka zaidi kuliko majibu ya haraka. Ninapenda kuvunja mawazo. Yaliyokaa muda mrefu na kuyaangalia upya. Wakati mwingine, ubunifu wangu unatokea kimya kimya. Nikiwa naenda tafakari, nikiangalia mazingira, au nikiwa kwenye mazungumzo ya kawaida kabisa. Si lazima ukue wakati maalum. Ubunifu pia hujitokeza kwenye namna ninavyozungumza na watu. Ninajaribu kueleza mambo kwa njia inayoeleweka, inayogusa na inayobaki akilini. Sipendi kunakilia au kusema vitu kwa mazoea. Napenda maneno yawe hai, yawe na maana na yawe na hisia. Kuna wakati ubunifu hunisaidia kuhimili changamoto. Badala ya kukata tamaa, natafuta namna ya kuzunguka kikwazo. Badala ya kufuata mkondo bila kufikiri najiuliza kuna njia ingine bora zaidi? Huo ni ubunifu wa kimya lakini ni wa kudumu.

Ninatazama video kwenye majukwaa makubwa ya kawaida. Mahali ambapo watu wengi hushiriki yaliyomo bora. Kwanza ni YouTube, hapa ndipo ninaweza kupata aina mbalimbali za video. Mafunzo ya jinsi ya kufanya kitu, tungo za historia, mihathara ya kufikirisha, mazungumzo ya kuhamasisha watu, na hata vlogs za maisha ya kila siku. Zinaongeza mtazama wangu. Pia napenda kusoma video, kuona video za masomo na mafunzo. Kama kitu ninachotaka kujifunza kwa kina, iwe ni lugha, teknolojia mpya au maarifa ya ustawi wa akili. Video hizi huwa chaguo langu la kwanza. Zina muundo wa kueleweka mara nyingi. Na mara nyingi hufanya jambo gumu liwe rahisi kufikiri. Sipendi video zilizojaa kelele zisizo na muundo. Zile zinazotumia maneno makali au chuki bila maana ya kujenga. Ninapenda video zinazoongeza dhamani. Si zile za kutembeza tu macho bila kujifunza. Unapokuwa mtu wa ubunifu. Video siyo burudani tu. Ni zana ya kujenga mtazamo mpya. Kuchukua msukumo na kujifungua milango ya mawazo. Kwa hiyo ninapotazama video mtandaoni huwa sielewi kiwango cha muda, nafanya hivyo kwa nia ya kujifunza, kukua na kufurahia ubunifu wa wengine.

Baada ya siku ndefu, huwa napumzika kwa makusudi kabisa. Kwanza, napunguza kelele. Najitenga kidogo na simu, taarifa na mazungumzo yasiyo ya lazima. Sitaki akili yangu iendelee kukimbia wakati mwili umechoka. Huwa ni muda wa kujirudisha kwangu mwenyewe. Ninakaa kimya kwa dakika chachetu. Nahisi kama nimepata pumzi mpya. Napenda sana kuoga. Hasa maji ya moto. Maji yanapogusa mwili. Nahisi siku nzima ikianza kuondoka taratibu. Mawazo yanatulia, mabega yanalegea na akili inaanza kubadilika kutoka hali ya kazi kwenda hali ya kupumzika. Mara nyingi hapo ndipo ninapohisi nimefika nyumbani kihisia. Baada ya hapo, napendelea kukula chakula chepesi au kinywaji cha moto, si chakula cha haraka haraka. Bali ni kukaa chini, kula polepole na kuhisi ladha. Huo muda hunisaidia kufunga siku vizuri. Sipendi kula nikiwa na haraka au nikiwa bado na mawazo mengi. Kuna nyakati napumzika na kusikiliza mziki wa taratibu au kusoma kitu kisicho na presha. Si lazima kiwe cha elimu nzito. Wakati mwingine ni maneno tu yanayoniruhusu akili ipumue bila kulazimishwa kufikiri sana. Mziki hunisadia kubadilisha hisia bila kusema chochote. Napenda pia kutafakari kwa ndani hata bila kuita hivyo tafakari. Nakaa najiuliza siku imekwenda vipi? Ni nini kilikuwa kizuri? Ni nini kilikuwa kibaya? Nini kilinichosha? Nini naweza kuanza kesho kufanya vizuri? Sijilaumu, najisikiliza tu. Ile hunisaidia kulala nikiwa mwepesi, moyoni.

Ndiyo, napenda asali sana. Napenda asali sana kwa sababu inalatha ya kipekee ilio tulivu na ya kweli. Si ya utamu wa kushambulia ulimi, bali utamu unaokuja taratibu na kukaa vizuri. Unapoonja asali, unahisi kama kuna jambo la asili, kabisa linafanyika. Kama mwili unalitambua au kulikubali bila pingamizi. Napenda pia asali kwa maana ilionayo. Asali hunikumbusha uvumilivu na uturivu. Najua hipatikani kwa haraka, kuna mchakato mrefu nyuma yake. Mawazo haya hunifanya niheshimu zaidi kile ninachokula. Asali ni chakula cha haraka. Asali ni chakula cha haraka na ni kitu unacho tumia kwa kiasi na kwa uangalifu naipenda asali nikiiweka kwenye chai ya moto asa asubuhi hau jioni. Unipa joto la ndani na unifanya nijisikie nimeanza au nimefunga siku vizuri. Wakati mwingine naiweka kwenye mkate. Si kwa wingi tu bali kiasi kinachotosha kuleta ladha na furaha yake pia napenda asali kwa sababu inanifanya nijisikie nimetuzwa. Kuna ladha fulani ya upole ndani yake. Haijaribu kuwa kali wala ya kujionyesha. Inakuwepo tu kimia kimia ikitimiza kazi yake.

Wakati mwingine, mie hujifurahisha kwa muziki. Nikiweka wimbo ninaoupenda, nikausikiliza bila haraka au hata kuimba kimya kimya. Muziki hunisaidia kuipa furaha nafasi ya kusambaa mwilini na si kwa kubaki kichwani tu. Napenda pia kujitendea jambo dogo nzuri. Inaweza kuwa kunywa chai ninayoipenda, kula kitu kidogo ninacho kifurahia. Au kujipa muda wa kukaa bila kufanya chochote. Sifanyi mambo makubwa kila mara. Furaha kwangu, mara nyingi, iko kwenye mambo madogo, niliyoyachagua kwa makusudi. Kuna nyakati ninajifurahisha kwa kutafakari, najiuliza nilikotoka, niliposasa, ni jambo ngani limenileta kwenye hisia hii nzuri. Lile hunifanya nishukuru. Shukrani hunifanya furaha isiwe ya juu juu, bali iwe ya ndani zaidi. Zaidi ya yote, najifurahisha pia kwa kuwa halisi. Sijilazimishi kuonyesha furaha kwa kelele au maonyesho. Nikifurahi kwa utulivu na ruhusu iwe hivyo. Furaha si lazima iwe na makelele. Inaweza kuwa kimya na bado iwe ya kina sana. Ninapokuwa na furaha, najiruhusu kuifurahia kikamilifu kwa utulivu, kwa shukrani na kwa uaminifu kwa nafsi yangu. Hapo ndipo furaha inakuwa ya kweli zaidi kwangu.